Napenda kusoma vitabu vya kuhamasisha na vya kujielimisha. Vitabu hivi unisaidia kujifunza mambo mapia. Pia hunipa motisha ya kuboresha maisha yangu. Wakati mwingine nasoma vitabu vya hadithi. Hadithi hunifanya nipumzike na kufikiria kwa ubunifu. Napenda kusoma wakati wa jioni au nikitulia. Kwa ujumla kusoma vitabu hunisaidia kukuza akili na kupata maarifa mapya.

Ninapo shugulikia wateja, napenda kuwa mtiifu, mcheshi na msaada. Kwanza nasikiliza matatizo au mahitaji yao kwa makini. Kisha najaribu kutoa suluhisho wa haraka iweze kanavyo. Pia napenda kuhakikisha wateja wanahisi kueshimiwa na kuthaminiwa. Wakati mwingine napenda kuliza maswali kidogo ilikuwelewa vizuri hali yao. Kwa kufanya hivyo, wateja hunipenda na kufurahia huduma ni nazo wapa.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia ni kuchukua vyombo safi. Si kazi ngumu sana lakini wakati mwingine hunipotezea muda mwingi. Napenda kazi nyingine nyumbani lakini hii hunifanya nijisikie kuchoka haraka. Pia mara nyingine vyombo huwa na uchafu mgumu kuoshea. Hata hivyo, najua ni muhimu kufanya kazi zote za nyumbani. Kwa hivyo naifanya ili nyumba iwe safi na mpangilio uwe mzuri.

Tunda langu la kupendeza ni embe, napenda kwa sababu ni tamu na lenye harufu nzuri. Pia linanipa nguvu na hunisaidia kuhisi freshi. Mara nyingi napenda kula embe kama kitafunwa au kuichanganya na mlo wangu. Pia napenda ladha yake asili bila kuongeza sukari nyingi. Embe ni tunda ambalo hunifanya nijisikie furaha na afya nzuri.

Kinyuaji cha baridi ninachopenda ni juice ya matunda. Napenda kwa sababu ni safi na lenye ladha nzuri. Pia hunisaidia kupumzika siku yenye joto. Mara nyingi napenda kunywa juice nikiwa na chakula. Wakati mwingine napenda kujaribu mchanganyiko tofauti wa matunda. Kinyuaji hiki unifanya nijisikie freshi na furaha ndogo.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili angalau mara tano kwa wiki. Mara nyingi ni asubuhi kabla ya kazi. Napenda kufanya mazoezi kama kukimbia, gym au yoga. Mazoezi hunisaidia kuwa na afya nzuri na nguvu za mwili. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine hufanya mazoezi pamoja na rafiki au familia. Mazoezi ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Mimi hutumia programu mbali mbali kila siku. Programu ninazotumia mara nyingi ni WhatsApp, Instagram na Gmail. Napenda WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka. Instagram hunipa burudani na mawazo mapya. Gmail ni muhimu kwa kazi na ujumbe rasmi. Wakati mwingine hutumia programu za afya au fitness. Programu hizi zote unisaidia kupanga maisha yangu na kuboresha ufanisi.

Mimi na hifadhi data yangu kwa njia kidigitali na nyaraka za kibinafsi. Kwa kawaida, napenda kutumia kompyuta yangu na huduma za cloud. Hii inanisaidia kuwakikisha data yangu inakua salama na rahisi kupatikana. Pia nina hifadhi baadhi ya nyaraka muhimu kwenye faili za karatasi nyumbani. Kwa kufanya hivyo, ninauhakika kwamba data yangu ni salama. Hii pia ufanya iwe rahisi kupanga na kupata taarifa ninazohitaji.

Napenda kupiga chombo cha muziki mara chache. Chombo ninacho penda zaidi ni piano. Nakipenda kwa sababu hunisaidia kuunda muziki wa aina mbali mbali. Pia unisaidia kupumzika na kufurahia burudani. Wakati mwingine napiga nikijifunza nyimbo mpya. Wakati mwingine napiga kwa burudani pekee. Kupiga piano ni shughuli ninayo ifurahia sana.

Mimi natumia kompyuta kwa kazi na masomo. Mara nyingi napenda kuitumia kuandika barua pepe na kuandaa nyaraka. Pia natumia kompyuta kusoma habari na kupata taarifa mpya. Wakati mwingine napenda kutumia kompyuta kwa burudani kama kuangalia video au kusikiliza muziki. Kompyuta hunisaidia kupanga maisha yangu na kufanya kazi kwa urahisi zaidi.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo nakipenda kwa sababu kina nifundisha kufuata ndoto na kuwa na imani. Hadithi yake ni ya kuvutia na rahisi kuelewa. Pia kitabu hiki hunipa motisha ya kufanya mamuzi sahihi maishani. Mara nyingi nasoma baadhi ya sehemu zake tena. Kitabu hiki kimenifundisha mambo muhimu ya maisha na kunipa hisi ya nzuri.

Ninapo shugulikia muda wa mwisho, napenda kupanga kazi zangu mapema. Kwanza, ninaweka orodha ya mambo muhimu ya kufanya. Kisha naendelea kufanya kazi kwa nidhamu na kuepuka kupoteza muda. Pia napenda kuangalia maendeleo yangu kila wakati. Wakati mwingine hujuwa mapungufu na kuomba msaada ikiwa ni lazima. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati na kwa ubora.

Mimi huchukua hatua ndogo kulinda mazingira kila siku. Napenda kutumia tena bidhaa na kupunguza taka. Pia napunguza matumizi ya plastiki na kutumia mifuko ya kitani au karatasi. Wakati mwingine hushirikiana na wengine katika usafi wa mtaa au bustani. Pia napenda kuendesha mazoezi ya kuokoa maji na nishati nyumbani. Kwa kufanya hivi, ninasaidia kulinda mazingira na kuunda dunia safi kwa vizazi vijavyo.

Kutoka dirishani mwangu, napenda kuangalia mazingira ya kijani na miti. Wakati wa asubuhi, jua linapochomoza hunipa hisia nzuri na utulivu. Pia napenda kuona watu wakitembea au watoto wakicheza nje. Mara nyingine, mvua inaponyesha hunipa hisia ya amani na kupumzika. Manjaro haya hunifanya nijisikie freshi na kuwa na motisha ya kuanza siku. Kwa ujumla ni sehemu ya furaha na utulivu wa kila siku.

Kumbu kumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nikiwa na cheza na marafiki wa jirani. Tulicheka sana na kufanya michezo ya kawaida ya watoto. Pia tulikusanyika pamoja wakati wa sherehe ndogo za familia. Kila mara kumbu kumbu hizi hunifanya nijisikie furaha. Pia zina nirudishia nyuma kwa wakati mzuri wa utotoni. Kumbu kumbu hizi ni sehemu ya furaha na maisha yangu ya awali.

Nimefanikishwa kukamilisha miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora. Pia nimejenga uhusiano mzuri na wateja na wenzangu. Mafanikio haya ya amenisaidia kujenga ujasiri na kuongeza motisha ya kufanya kazi zaidi. Pia amenisaidia kuboresha ufanisi wangu kazini. Mafanikio haya ya amenisaidia kufanya kazi yangu kwa furaha na kwa mafanikio makubwa zaidi.

Ninapanga kazi zangu kwa kutengeneza urodha ya mambo muhimu ya kufanya. Kwanza, ninaweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda wa kila kazi. Kisha naanza kazi moja bada ya nyingine ili kuwakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Pia napanga mapumziko ili kuepuka kuchoka. Mara nyingine nabadilisha mpangilio kama hali ilivyo badilika. Kwa kufanya hivyo, inaweza kukamilisha kazi zangu kwa ufanisi na kwa utulivu.

Kutoka dirishani mwangu, napenda kuangalia mazingira ya kijani na miti. Wakati wa asubuhi, juali na pochomoza unipa hisia ya nzuri na utulivu. Pia napenda kuona watu wakitembea au watoto wakicheza nje. Mara nyingine, mvua inaponyesha unipa hisi ya amani na kupumzika. Manzaro haya hunifanya ni jisikie freshi na kuwa na motisha ya siku na kwa ujumla ni sehemu ya furaha na utulivu wa kila siku.

Uzoefu wakushangaza nilio upata ni kusafiri kwa sehemu mpya ya kitalii Nilifurahia kuona maandari tofauti ya kukutana na watu wapya Pia nilijifunza mambo mapya kuhusu tamaduni na maisha yao Uzoefu huu ulinitia mskumo na kunifanya nifurahie sana Nilipata nafasi ya kupiga picha na kutengeneza kumbukumbu nzuri Uzoefu huu umechagiza furaha yangu na kuunda kumbukumbu zisiso sahaulika.

Utotoni? Nilikuwa napenda kucheza na marafiki wa jirani. Tulikuwa tunacheza michezo ya nje kama kukimbizana na kuruka kamba. Pia nilikuwa napenda kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima. Mara nyingi nilikuwa napenda kuchora na kuimba nyumbani. Wakati mwingine nilikuwa napenda kusaidia kazi ndogo za nyumbani. Shuguli hizi zilinipa furaha na zilifanya utoto wangu uwe wa kumbukumbu nzuri.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kwanza siku nikiwa na nguvu na akili tulivu. Asubui hunipa mda wa kupanga kazi zangu vizuri. Pia hunisaidia kufanya mambo muhimu bila usumbufu. Usiku napendelea kupumzika na kujianda kwa siku inayofuata. Kuamka mapema, kuna nisaidia kuwa na ratiba nzuri na tija zaidi.

Ninapo shirikiana na timu, napenda kusikiliza mawazo ya kila mtu kwanza. Kisha tunajadili suluhisho pamoja. Napenda kutoa mawazo yangu kwa uwazi na kusaidia wenzangu pale inapohitajika. Pia ninahakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake vizuri. Wakati mwingine, tunashirikiana kufanya kazi ngumu pamoja. Kwa kufanya hivyo, tunapata matokeo bora zaidi.

Ninapo kabiliana na mabadiliko kazini, napenda kua tayari na kubadilika haraka. Kwanza, najaribu kuelewa mabadiliko hayo vizuri. Kisha naangalia jinsi ninavyo weza kuendana nayo kwa ufanisi. Pia napenda kushirikiana na wenzangu kuwakikisha kila mtu anaelewa mabadiliko. Wakati mwingine, napenda kuuliza maswali hili kuwakikisha hakuna changamoto kubwa. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuboresha kazi yangu na kushugulikia mabadiliko kwa urahisi.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni siku ya kuzaliwa. Napenda kwa sababu ni wakati wa furaha na kushirikiana na familia na marafiki. Tunacheka, kula chakula kizuri na kufanya burudani. Pia napenda kupokea zawadi ndogo ambazo zinafunika hisia za upendo. Wakati mwingine, tunapanga sherehe ndogo za furaha tu. Siku ya kuzaliwa hunipa hisia nzuri na kumbukumbu nzuri kila mwaka.

Kwanza ninapo kuwa kazini, napenda kupanga ratiba ya siku Nafanyo orodha ya kazi muhimu zinazohitajika kufanywa. Kisha ninaanza na kazi ya ambazo ni za dharura zaidi. Wakati mwingine napanga muda wakupumzika kidogo kati ya kazi. Pia napitia barua pepe na ujumbe muhimu. Kwa kufanya hivyo, ninaanza siku yangu kwa utulivu na kwa ufanisi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napenda kupanga kazi zangu mapema. Kwanza, ninaweka vipau mbele kulingana na umuhimu. Kisha naanza na kazi za dharura kwanza. Napanga muda wa mapumziko ili kuepuka kuchoka. Pia nakagua maendeleo yangu mara kwa mara. Wakati mwingine huomba msaada ikiwa ninahitaji. Kwa kufanya hivi, ninaweza kukamilisha kazi zangu kwa ubora na kwa wakati.

Ingependa kujifunza kifaransa napenda kwa sababu ni lugha nzuri na ya kimataifa. Pia inanisaidia kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti. Kujifunza kifaransa kunanipa fursa ya kusafiri na kuelewa tamaduni nyingine. Wakati mwingine, nasoma vitabu au kusikiliza mziki wa kifaransa. Kujifunza lugha hii kunanisaidia kuendeleza maarifa yangu na kuunda fursa mpia.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi mara nyingi. Asubuhi hunisaidia kuamka na kuanza siku kwa nguvu. Napenda kukimbia kufanya mazoezi ya gym au yoga. Pia husaidia akili yangu kwa tulivu na tayari kwa kazi. Wakati mwingine napenda kufanya mazoezi kidogo jioni ikiwa siku ilikuwa ndefu. Mazoezi ya asubuhi hunifanya nijiskie freshi na mwenye nguvu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani mara nyingine. Napenda kwa sababu ni rahisi na nifuraha kufanya kazi nikiwa kwenye mazingira nilio ya fahamu. Pia hunipa uhuru wa kupanga muda wangu. Wakati mwingine napendelea kufanya kazi nyumbani ili kuepuka usumbufu wa safari. Pia ninaweza kuchanganya kazi na mapumziko kidogo. Kufanya kazi nyumbani hunifanya nifanya kazi kwa utulivu na kwa ufanisi zaidi.

Napenda zaidi mvua. Mbua ni waminifu na wanapenda kushirikiana na watu. Hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Pia napenda kuenda nao matembezini au kucheza nao. Paka pia ni wazuri na watulivu, lakini kwa upande wangu napendelea mbwa kwa sababu ya uhusiano wao wa karibu na binadamu.

Kila siku nafanya mazoezi ya mwili ilikuwa na afya nzuri. Mara nyingi napenda kukimbia au kuenda jimu. Napenda muda maalumu asubuhi au jioni kufanya mazoezi. Mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu na akili tulivu. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine nachanganya mazoezi tofauti kama yoga au kufanya burudani ya viungo. Mazoezi ya kila siku hunifanya nijisikie freshi na mwenye afya njema.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa uwazi na heshima. Mara nyingi napenda kutumia maneno ya kirafiki na kumsikiliza kila mtu kwa makini. Pia napenda kutumia njia tofauti kama simu, ujumbe wa maandishi, au ana kwa ana. Wakati mwingine napenda kuandika barua au ujumbe maalum. Huwa na masiliano mazuri kunanisaidia kuelewa watu na kushirikiana kwa urahisi. Kuwasiliana vizuri kunanifanya ni ajiri mahusiano bora na furaha.

Chakula ninachopenda kula jioni ni mlo wa afya unaojumuisha protini na mboga. Mara nyingi napendelea kuku, samaki au nyama kidogo pamoja na mboga safi. Pia napenda kula chakula kisicho mzito tumboni ili nijisikie freshi. Wakati mwingine nachanganya na wali au ugali kulingana na latha. Pia napenda kula matunda au saladi kidogo pamoja na chakula. Mlo wa jioni hunisaidia kupumzika na kuwa wa nguvu za mwili.

Ndiyo, ni mewahi kufanya yoga. Napenda kwa sababu hunisaidia kupumzika na kutuliza hakili. Pia hufanya mwili wangu uwe na nguvu na unyevu. Mara nyingi nafanya yoga asubuhi au baada ya mazoezi mengine. Wakati mwingine napenda kushirikiana na marafiki ya ufamilia. Yoga hunisaidia sana katika afyangu ya mwili na akili.

Kumbu kumbu ya utotoni ninayopenda zaidi ni wakati nikiwa nacheza na marafiki wa jirani. Tulicheka sana na kufanya michezo ya watoto kama kukimbizana na kuruka kamba. Pia tulikusanyika pamoja wakati wa sherehe ndogo za familia. Kila mara kumbu kumbu hizi hunifanya nijiskie furaha na amani. Pia zinanirudisha nyuma kwa wakati mzuri wa utotoni. Kumbu kumbu hizi nisehemu ya furaha na maisha yangu ya awali.

Ndio, ninavaa miwani mara kwa mara. Napenda kuvaa pale ninapokuwa kazini au kusoma ili kulinda macho yangu. Pia hutuo mtindo fulani na hunifanya nijisikie mwenye uhakika. Wakati mwingine ninaivaa kwa ajili ya burudani au kutoka nje. Pia hutoa ulinzi thidi ya mwanga mkali au jua. Miwani hunisaidia kuona vizuri na kunipa faraja.

Kwa sasa ninajihusisha na kazi na kujifunza mambo mapya kazi yangu inanifanya nijifunze kila siku na kukuza ujuzi wangu. Napenda kufanya kazi inayohusisha mawasiliano na kushirikiana na watu. Pia napendelea kujifunza kupitia vitendo za uzoevu. Masomo na kazi unisaidia kujijenga na kufikia malengo yangu. Kwa ujumla, ninajitahidi kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Napenda kujifunza jinsi vitu vipya vinavyofanya kazi. Teknolojia hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi na haraka. Wakati mwingine najaribu programu au vifaa vipya, pia napenda kusoma au kutazama maelezo kuhusu teknolojia. Kujaribu teknolojia mpya hunifanya niendelee kujifunza na kuboresha maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Huwa inanipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na mazingira. Napenda kupanda maua au mboga ndogo. Kazi ya bustani hunifanya ni pumzike na kusahau msongo wa mawazo. Pia hunipa furaha kuona mimea ikikuwa. Wakati mwingine hufanya bustani ya asubuhi au jioni. Kulima bustani hunifanya nijisikie mwenye furaha na amani.

Napendelea kutumia mfumo wa android. Na upenda kwa sababu ni rahisi kutumia na unachaguo nyingi. Pia unanipa uhuru wa kubadilisha mipangilio ya simu kulingana na mahitaji yangu. Kuna programu nyingi zinazo patikana kwa urahisi. Android hunisaidia kufanya kazi, kuwasiliana na kujiburudisha. Pia hupatikana kwenye simu za bei tofauti. Mfumo huu hunifaa na hunirahisishia maisha ya kila siku.

Napenda zaidi kuongea kwa sababu kuongea hunisaidia kueleza mawazo yangu haraka. Pia hunifanya nijisikie huru kuwasiliana na watu. Napenda kusikiliza majibu ya watu na kujenga mazungumzo. Kuandika pia ni muhimu hasa kwa kazi ya au mipango. Lakini kwa upande wangu kuongea hunipa na fasi ya kuonyesha hisia na mawazo kwa urahisi zaidi.

Sera ya kampuni ninayo iona muhimu ni usawa na heshima kwa wafanyikazi wote. Ni muhimu kila mtu ajisikie ameheshimiwa na kushirikishwa. Pia sera hiyo inahakikisha maamuzi yanapangwa kwa wazi. Hii hunisaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi. Sera nzuri pia husaidia kushugulikia changamoto bila migongano. Sera hii inasaidia kufanya kazi kwa furaha na kwa ufanisi.

Ningependa kutembelea piramidi za Misri. Napenda kwa sababu ni mahali pa kihistoria lenye mafumbo na tamaduni za kale. Ningependa kuona ujenzi wa ajabu na kujifunza kuhusu historia ya kifarao. Pia kutembelea kunanipa nafasi ya kupiga picha na kutengeneza kumbu kumbu. Wakati mwingine pia ningependa kujifunza hadiri na siri za zamani. Ni mahali pakuvutia na kujifunza mambo mapya.

Kwa kawaida, natumia saa kadha mtandaoni kila siku. Napenda kutumia mtandao kwa mawasiliano, kazi na burudani. Mara nyingine natumia kusoma habari ya au kujifunza mambo mapya. Pia napenda kutumia mtandao ya kijamii kushirikiana na marafiki na familia. Wakati mwingine natumia mtandao kufurahia muziki au video. Muda ni nao tumia mtandaoni hunisaidia kushugulikia kazi na kujiburudisha.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji wa kustarehe na wenye historia nzuri. Nilikuwa nikicheza mitaani na marafiki wa jirani. Kila kona ina hadithi za zamani kama majengo ya kale na masoko ya kawaida. Wakati mwingine familia yangu ilinitembeza kwenye sehemu za kihistoria za mji. Pia nilifurahia kushirikiana na watu wa mji wangu. Kwa ujumla mji wangu wa kuzaliwa, umechangia furaha na kumbukumbu nzuri katika maisha yangu.

Ndio, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Napenda kwa sababu hunipa furaha na burudani. Ndege hunipa hisia za amani na pia hunisaidia kushirikiana na wenzangu nyumbani. Napenda kuangalia ndege zangu zikiruka, ndani ya kibanda au jikoni. Wakati mwingine hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu tabia zao. Kufuga ndege nyumbani kuna nifanya nijisikie furaha na karibu na wanyama.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Apple. Ninaiamini kwa sababu inatoa bidhaa zenye ubora na imara. Pia wanahakikisha usalama na faragha ya watumiaji. Teknolojia yao ni rahisi kutumia na ina muundo mzuri. Wakati mwingine wanapenda kuangalia bidhaa mpya wanazotoa. Apple ni kampuni ninayoamini kwa sababu inarahisisha maisha na inatoa bidhaa za kuaminika.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara. Napenda kusoma habari za ndani na za kimataifa. Pia hunisaidia kufahamu matukio muhimu na uchambuzi wa kisiasa na kiuchumi. Wakati mwingine nasoma makala ya burudani au afya. Nasoma gazeti ya asubuhi ili kuanza siku yangu na tarifa sahihi. Kusoma gazeti kuna nisaidia kuwa na ufahamu na kuwa tayari kwa siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika na kula kidogo. Mara nyingine napenda kutembea kidogo au kusikiliza mziki ili kupumzika akili. Pia napenda kutumia muda huu kupanga shughuli za baada ya chakula cha mchana. Wakati mwingine napenda kuzungumza na wenzangu au ufamilia kwa simu. Mapumziko ya mchana unisaidia kupata nguvu na kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamuka mapema na kuoga. Kisha nikakunywa chai na kula chakula cha asubuhi kidogo. Baada ya hapo nilipanga ratiba ya kazi na shughuli zangu za siku. Pia nilifanya mazoezi madogo ilikuamuka na kujianda kwa nguvu. Asubuhi hii ilinifanya nijisikie tayari na mwenye nguvu kwa kazi na shughuli za siku.

Kumbukumbu ya kutisha niliyo nayo ni wakati nilikosa njia nikiwa na usiku. Nilihisi hofu na wasiwasi mkubwa, nilijaribu kutafuta njia salama na kuwa makini kila hatua. Wakati huo nilijifunza umuhimu wa kujiandaa na kuwa makini. Pia kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa na utulivu katika hali ngumu. Ilikuwa kumbu kumbu ya hofu lakini pia ya kujifunza.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, napenda kuuliza mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima. Kwanza naeleza tatizo au changamoto yangu. Kisha nasikiliza ushauri au mwongozo wanayotoa. Pia napenda kushirikiana nao ili kupata suluhisho bora. Wakati mwingine ninatumia rasilimali za ndani kama miongozo au mafunzo. Kuomba msaada kunanisaidia kukamilisha kazi, kwa ufanisi na kjifunza mambo mapya.

Mwandishi wa vitabu ni nayempenda ni Chinua Achebe. Nampenda kwa sababu anaandika hadithi zinazo guza, moyo na kueleza maisha ya jamii kwa uwazi. Vitabu vyake hufundisha historia, tamaduni na madili kwa njia nzuri. Pia hunipa motisha kufikiria na kuelewa dunia tofauti. Wakati mwingine nasoma vitabu vyake tena ili kujifunza zaidi. Achebe ni muandishi ninaye muheshimu sana na kufurahia kazi zake.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hiyo hunisaidia kufikiri na kupumzika. Pia hunipa nafasi ya kushirikiana na marafiki au familia. Napenda michezo kama trots au chess Wakati mwingine, tunacheza wakati wa mapumziko au wikendi. Michezo ya ubao hunifanya nijisikie furaha na kujenga uhusiano mzuri na wengine.

Ninafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara. Napenda kusoma habari na kuona video za matukio muhimu duniani. Hii uniwezesha kuelewa siasa, uchumi na maswala ya kibinadamu. Pia unisaidia kujua mwenendo wa dunia na kuzungumza na wengine kwa maarifa. Wakati mwingine nasikiliza podcast au televisheni kwa uchambuzi wa kina. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kuwa na taarifa sahihi na ufahamu wa dunia.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Hunipa nguvu na hunisaidia mwili wangu kuwa na afya nzuri. Mara nyingi hunywa maziwa asubuhi au jioni. Wakati mwingine naongeza maziwa kwenye chai au kahawa. Pia hunisaidia mifupa yangu kuwa imara. Kunywa maziwa ni sehemu ya lishe yangu ya kila siku na hunifanya nijisikie vizuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana shugli za pamoja. Tunapenda kuzungumza, kucheka na kula pamoja. Wakati mwingine tunatazama filamu au televisheni. Pia tunapenda kutembeleana au kutembea pamoja. Kushirikiana na familia hunipa amani na furaha. Muda na familia ni muhimu sana kwangu na hunifanya nijisikie kupendwa.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Huwa naipenda kwa sababu inanipa utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Naweza kuinywa asubuhi ili kuanza siku vizuri au jioni nikitaka kupumzika. Ladha yake laini hunifanya nijisikie vizuri, hasaa ikiwa imetengenezwa kwa viungo sahihi. Pia ni kinywaji ambacho kinaweza kufurahia nikiwa pekee yangu au nikiwa na watu wengine. Chai ya maziwa hunipa faraja na kuniboresha hali ya moyo.

Kazi ninao idhamini zaidi ni ile inayo husisha kusaidia watu na kufanya mabadiliko chanya katika maisha yao. Napenda kazi ambapo unaweza kushirikiana na wengine, kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wako kila siku. Pia ni muhimu kwangu kufanya kazi inayonipa heshima na kunifanya nijisikia nimechangia kitu chenye maana.

Napendelea viatu vinavyokua vya starehe na vinavyo faa kwa kila siku Kwa kawaida napenda viatu ambavyo vina muundo mzuri na vinaweza kudumu lakini pia ni muhimu vinavyo faa na mitindo mbali mbali ya mavazi yangu. Kwa mfano, mara nyingine napenda sneakers kwa sababu ni rahisi kutembea nazo na zina comfort. Na wakati mwingine napenda viatu rasmi, vinavyo faa kwa hafla malumu au kazi. Kwa mimi, comfort na style ni muhimu zaidi.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaleta hisia ya utulivu na inapendeza kusikia sauti yake ikinyesha. Pia mvua huleta hewa safi na mazingira ya kupumzika bada ya siku yenye shugli mingi. Kwa upande mwingine, napenda pia mvua kwa sababu inafanya maisha ya kila siku kuwa ya kufurahia kama vile kunywa chai au kafee huku ukitazama mvua ikinyesha nje. Inanifanya nijisikie kuwa amani na unyevu wa asili ni mzuri sana.

Nashugulikia kazi za tharura kwa utulivu na kwa haraka. Kwanza, ninapima hali ilikuona hatua ya kwanza ya kuchukua. Kisha napanga hatua zifuatazo kwa hakikisha kazi inafanyika kwa haraka na kwa usahihi. Pia napenda kuwasiliana na wale wote walio husika ila kila mtu anafahamu kina chotokea.

Kila siku napendelea kutumia zana za dijiti zinazorahisisha kazi zangu. Kwa mfano napanga mikutano na kazi kwa kutumia baruapepe na kalenda. Na kushirikiana na wenzangu kupitia programu za ujumbe. Pia napenda kutumia zana za kuhifadhi na kushirikisha faili mtandaoni ili kazi ifanyike haraka na kwa ufanisi.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa mahali pazuri na joto. Kama ndani ya nyumba au kafe yenye joto. Mara nyingi napenda kunywa kitu cha moto kama chai au kahawa na wakati mwingine kusoma au kutazama filamu ili kupumzika. Pia napenda kvfaa mavazi ya joto ili nijisikie vizuri na kulinda afya yangu.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kufanya mazoezi au kuenda kwenye mazoezi ya mwili. Napenda pia kuchukua mda wa kuenda kwenye mlima au matembezi kwa sababu kunanifanya nijisikie vizuri, kuboresha afya yangu na kupumzika kiakili. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kusoma au kujaribu vitu vipya, vinavyonifurahisha na kunifanya nijisikie nimerahisika.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napanga kazi zangu mapema na kueka vipaumbele vinavyohitaji kutiliwa mkazo zaidi. Pia napumzika mara kwa mara ili nipate nguvu mpya na kuepuka uchovu. Zaidi ya hayo, napendelea kutumia zana za dijiti na mbinu zinazorahisisha kazi ili nifanye kila jambo kwa haraka na kwa ufanisi.

Ndiyo, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Napenda kutumia simu kununua bidhaa za kila siku kama chakula, mavazi au bidhaa za nyumbani, na pia kulipa huduma kama bili au huduma za mtandao. Njia hii inanisaidia kuokoa muda na kufanya ununuzi kua rahisi bila kusafiri hadi dukani.

Wakati ninafurahi, napenda kushiriki furaha hiyo na marafiki au familia, kuzungumza nao na kucheka pamoja. Pia napenda kufanya shugli zinazoniinua hisia kama kusikiliza mziki, kucheza au kuenda nje kufurahia mazingira. Kwa njia hii, furaha yangu huongezeka na kupata hisia nzuri za amani na kuridhika.

Mafanikio ninayodhamini kazini ni pale ninapokamilisha kazi kwa ubora na kwa wakati au ninapoweza kushirikiana vizuri na wenzangu kufanikisha malengo ya timu Napenda pia kuona maendeleo yangu binafsi kama kujifunza ujuzi mpya au kuboresha mbinu zangu na kazi Mafanikio haya huniweka motisha na kunifanya nijisikie nina dhamani kazini.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kipindi ambacho nilikabili changamoto kubwa, lakini nikaweza kuendelea mbele bila kukata tamaa. Tukio hilo lilinifundisha kuwa na subira, kujituma na kujiamini zaidi. Tangu hapo, nimekua nikithamini sana juhudi ndogo. Ninazofanya kila siku kwa sababu, ndizo hunipeleka kwenye mafanikio makubwa badaye.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kwenda mahali penye mazingira mazuri na tulivu kama ufukwe wa bahari au eneo lenye mlima na asili. Napenda likizo ambayo inanipa nafasi ya kupumzika, kuondoa mawazo ya kazi na kufurahia wakati wangu mwenyewe. Pia ningependa kujifunza tamaduni mpya na kuonja vyakula vya kienyeji ili kupata zoefu tufauti.

Kwa kawaida, nakaa hadi karibu saa nne au saa tano usiku kulingana na shughuli za siku hiyo. Kama nina kazi nyingi, naweza kulala mapema ili nipumzike vizuri, lakini kama ni siku ya kupumzika, naweza kukaa muda mrefu kidogo nikitezama filamu au kusikiliza mziki. Napenda kuhakikisha napata usingizi wakutosha ili kuamka nikiwa na nguvu.

Napenda kusoma zaidi kwa sababu kunanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kupanua maarifa yangu. Lakini pia napenda kuandika mara kwa mara, kwani kunanisaidia kuelezea mawazo yangu, kupanga fikra zangu na kushiriki hisia zangu kwa njia ya wazi. Kwa hivyo, kusoma na kuandika vyote ni muhimu kwangu kwa maendeleo binafsi.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijami kwa sababu inaraisisha kwa wasiliana na marafiki na familia. Pia ni njia nzuri ya kupata taarifa mpya na kufuatilia mambo ya nayo vutia. Hata hivyo, napenda kutumia kwa kiasi na kwa usahihi ili siitaje muda mwingi na kwa kikisha inabaki kuwa na manufaa kwa mimi.

Napenda kuamka mapema na jua kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na mpangilio mzuri. Kwamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu, kufanya kazi muhimu na kujitayarisha vizuri. Ingawa kulala mapema ni muhimu pia kuamka mapema hunifanya nijisikie nipo tayari zaidi kwa majukumu ya siku.

Ningependa kujaribu mchezo wa kupanda milima au kuendesha baiskeli ya mlima. Mchezo huu unanipa changamoto ya mwili na akili na pia ni njia nzuri ya kufurahia asili na kupata mazoezi. Zaidi ya hayo ni fursa ya kujifunza mbinu mpya na kupima uwezo wangu binafsi kwa njia ya furaha na usalama.

Napenda chakula cha jadi kinachonipa ladha nzuri na kinacho husiana na utamaduni wa nchi yangu. Kwa mfano, napenda chakula kama ugali na skumawiki au wali na samaki kwa sababu ni kitamu na pia kinanipa nguvu. Zaidi ya hayo, chakula cha jadi kinanifanya nihisi uhusiano na familia na tamaduni zetu na huwa nina furaha kubwa kula pamoja na wapendwa wangu.